Kwangu mimi, nyama ninayo ipenda zaidi nitasema ni nyama ya ng'ombe. Kwa sababu sana sana yenye imechomwa, ya ni nyama ya kuchoma ya ng'ombe. Sana sana ikiekwa kwa moto, ikue na joto kidogo, si sana lakini joto kidogo. Alafu isikue ngumu sana, hiyo ndo nyama ninayo ipenda. Nikiipata na ugali ama kitu kama mchele ama nini. Ama tuseme tu mihogo nikipata na hizo vitu vitatu huwa nafurahia nyama ya ng'ombe sana sana. Na kwangu mimi nina ipenda na neza kuila wakati wowote, iwe asubuhi, iwe jioni, iwe wakati wa juakali naipenda kabisa.

Kwangu ningeweza, ningependa kuwa na uwezo wa kusoma data kwa haraka na kuget real insights. Nilianza kujifunza hii mwaka wa elfu mbili na ishirini na moja kupitia online courses na hands-on projects. Nimekua nikichambua sales records na user behavior kupitia Excel na Python. Skill, hii skill imenisaidia kufanya maamuzi mazuri na kuona trends mapema.

Kwangu ninapendelia t-shirti, kwa sababu nirahisi kuvaa kila siku. Huwa inanifanya nijisikie huru na very comfortable. Alafu naiweza kuitumia kazini, nikitoka au nikiwa nyumbani. Alafu kitu ingine pia nirahisi kui match na jeans au trousers bila stress.

Kivyangu naeza sema huwa naenda mahali pa ibada karibu mara mbili au mara tatu kwa mwezi. Huwa naenda siku ya mapumziko sana sana jumapili. Na huwa inainsaidia kutulia kiakili, kutafakari na kwanza wiki nikiwa na mwelekeo mzuri. Sana sana nikiwa na familia yangu.

Huwa naenda makitabani mara moja au mara moja tu mara tano kwa mwezi. Huwa naenda nikiwa na kazi ya kusoma au kutafuta taarifa maalum ama kufanya 'research' yangu. Alafu ni sehemu yenye utulivu na huwa inanisaidia kuzingatia na kumaliza kazi kwa haraka sana.

Nampenda ronaldo sana suuuu hehehehe kwa sababu anacheza kwa akili ananidhamu kubwa alafu ameonyesha kiwango cha juu kwa miaka mingi hilo huwa linanivutia sana kwake alafu venye venye anajua kucheza na kutafuta pesa.

Kwa kawaida napenda kwenda sinema mara moja au mara mbili kwa mwezi you know like nikipata time kidogo au kupumzika siyo kila saa. Siyo kila saa za wiki au kila wiki. Inategemea kama kuna movie poa au niko free. Huwa ni way yangu ya kurelax. Halafu pia kutoa stress kidogo na kubadilisha.

Huwa najaribu kupanga muda wangu vizuri, you know, like, najielekeza sana kazi na pia saa za kupumzika. Nikimaliza kazi huwa naacha kabisa nifocus na mambo yangu ya kibinafsi. Hii hunisaidia nisichoke sana na akili ibaki kuwa fresh.

Huwa nalea nywele yangu kama mara moja au mara mbili kwa wiki Like nikiangalia hali ya nywele nikiwa kavu sana naweka mafuta kwa mapema halafu sifanyi kwa like ratiba kali sana huwa nafanya kwa kidogo kidogo tu. Halafu naangalia tu zinahitaji nini wakati huo.

Picha huwa napiga mara nyingi kwa siku. Siwezi sema ninajua mara ngapi. Kwa sababu nikiwa kwenye event ama nikiwa tu nje huwa napenda kupiga picha sana. Hasa nikuwa na marafiki au watu wa karibu au nimeenda kwenye bustani kula au niko kwenye restaurant na marafiki zangu huwa napenda kupiga picha.

Mara nyingi napata habari mtandaoni halafu like kwa kutumia simu kuangalia news apps na mitandao ya kijamii. Asubuhi huwa napitia headlines haraka haraka katika Facebook Google Chrome and masaa za jioni huwa nasoma kwa undani kidogo ili nijue kinachoendelea nchini na duniani.

Hapana sina ndege ya wakufungwa nyumbani. Kwa sababu, ninaishi katika nyumba za kupanga, So hawawezi niruhusu kufuga ndege hapo. Alafu napenda sana kuku na njiwa. Maybe siku moja nikipata nafasi kubwa ama nikienda kuishi kwangu binafsi nitakuwa na muda na mahali pa kufuga hao ndege.

Ndiyo, napenda kula samaki sana sana wakati wa siku za jumamosi na jumapili Like napenda sana samaki wa kukaanga au wa kupika kwa mchuzi huwa nakula mara chache hiyo jumamosi na jumapili kwa wiki. Alafu nikikula hii samaki huwa nasikia nimeshiba vizuri. Kwa sababu ina madini mengi sana yanayosaidia mwili wangu.

Kipaumbele changu kazini kwa mawasiliano ni uwazi Like napenda watu wawe direct na waeleze mambo wazi bila kuficha pia kusikilizana ni muhimu sana kwangu. Hii hunisaidia kuepuka misunderstanding na kazi isonge bila any drama.

Mi ni mtu wa kuwahi Like napenda kupanga muda wangu mapema kabisa. Nikijua kuna kazi au meeting kujitayarisha mapema ili nisichelewe. Alafu huwa ninafanya nijisikie organized na inaeza nipush na kuniepusha na stress ya dakika za mwisho.

Kitabu ninachokipenda sana ni The Alchemist. Nilikipenda kwa sababu kinaongelea ndoto na safari ya maisha. Muhusika ninayempenda ni Santiago kwa sana alafu kwa vile alikuwa anaendelea mbele ata mambo yalipokuwa magumu alikuwa ana jiskuma mbele kwa kina sana. Nilishauriwa kukisoma na rafiki yangu mwaka wa mwisho wa wa shule kikuu. Nikikisoma kilinifanya nitafakari maisha yangu. Ndiyo maana naezasema maybe. Ningependa kusoma vitabu vingine vya mwandishi huyo.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia sana sana wakati waki wajua kali ama wakati wakati kuna joto jingi Maybe nawezasema huwa ina nisaidia kujikinga na jua pia nikitaka tu kuwa comfortable ama nikitaka iambatene na nguo ambayo nimevaa.

Huwa napanga kazi yangu kwa njia rahisi Like huwa naanza kwa kuandika vitu muhimu vya siku mapema. Alafu naweka zile za haraka Like zile zenye nafaa nifanye kwa haraka sana mbele ya kazi kubwa. Alafu na naigawanya vipande vidogo ili isiwe ngumu sana. Alafu nikimaliza moja nahamia next. Hii mbinu hunisaidia ni nisichanganyikiwe na nifanye kazi bila stress.

Kusubiri kwenye mstari hunifanya nijisikie kawaida tu, huwa sioni kama ni shida Like, sipendi sana, lakini nimezoea sana sana nikiona mstari unasonga, huwa huwa niko na uvumilivu halafu huwa natumia hiyo time kuangalia simu au kufikiria mambo yangu kidogo ili nisiboreke haraka.

Ndiyo huwa natumia video. Kwa mawasiliano sana sana mawasiliano nyingine Like nikifanya kazi au kuongea na mtu aliye mbali. Video hunisaidia kuelewana vizuri. Alafu unamwona na vitu ka hizo. Lakini si kila siku But inahitajika. Ni njia poa sana ya kuwasiliana na kusaidia mawasiliano yaende vizuri.

Kuwashughulikia wateja kwanza kwa kusikiliza kwanza. Nisikilize nijue kiki wanachokitaka Like nawaacha wao waeleze shida au hitaji lao maybe bila bila kuwa katakata katikati. Kisha naongea nao kwa heshima na uwawe. Nikikosa jibu maramoja nawaambia ukweli na nafuatilia. Hivo husaidia kujenga uaminifu na kufanya mteja ajisikie kuheshimiwa.

Napenda kutembea maeneo tulivu sana sana Like napenda kuenda park au barabara zisizo na kelele nyingi au makundi ya watu. Kutembea jioni hunisaidia kufikiria na kupumzika kunitoa kwa stress. Hata kutembea sana sana jioni, mimi hutembea tu karibu na jioni hunifanya tu nijihisi poa na relaxed.

Kwangu kusema ukweli, mara nyingi nachagua kusoma, nikilinganisha na kuandika. Kusoma hunipa nafasi ya kuchukua mawazo ya watu, wengine pole pole. Kwa mfano kuna siku na hisi kuandika, like inanifaa sana kuliko like kusoma. Haza nikitaka kutoa mawazo yangu. Lakini kwa kawaida, kusoma hunituliza na hunipa ideas mpya bila presha.

Napenda sanaa ya michoro au mziki. Sana kwangu, michoro hunivutia kwa jinsi rangi na yale maumbo yake yanavyoweza ku you know kuonyesha hisia za mziki Now like, mimi hufeel like inaniguza moja kwa moja. Hasa pale like unapobeba ujumbe au hali flani ya maisha. Aina hizi hunipa nafasi ya kufikiria na kujieleza bila maneno mengi.

Ndiyo, napenda kupiga picha lakini si kila wakati. Kuna siku nikiona kitu kinachovutia kwa ghafla kama mandhari au tukio la kawaida. Nachukua simu na kupiga picha. Sipigi kwa mpango mkubwa, yani napiga tu. Nafanya tu ili kuhifadhi kumbukumbu au moments flani yenye ili ni bamba.

Azubui huwa naanza siku pole pole ili nifanye mazoezi. Pia jioni huwa nikimaliza shuguli napata nafasi ya kukimbia kidogo au kufanya mazoezi ya mwili nyumbani. Hii huwa inanisaidia kutoa uchovu na kulala vizuri badaye.

Kusema ukweli, mchezaji wa mpira wa kikapu anayenivutia sana ni Stephen Curry. Kinachonifanya nimkubali sana ni jinsi anavyobadlisha mchezo kwa kurusha mpira ya mbali bila kuogopa. Nakumbuka mechi moja alifunga point yenye mfululizo na uwanja ukabalika mood. Ana speed na accuracy na confidence ya hali ya juu. Nikimuona hakicheza huwa nahisi kitu kama mshangao hivi na kufurahia mchezo zaidi.

Mara nyingi mchana nakula chakula rahisi. Najua wakati mwingi ni wali au ugali na mboga na pamoja na maharagwe. Au sometimes kuku kidogo. Sana sana inategemea siku ilivyo. Nikiharakisha mi huwa nachagua kitu kinachoshibisha haraka bila kunilemea sana.

Kwa upande wangu, ningesema nachagua chai. Nikiamka asubuhi chai hunikakwa zaidi, hunipa nguvu taratibu bila kunifanya niharakishe sana. Kahawa huwa siinywi mara nyingi lakini chai karibu kila siku iko hapo.

Kwa kawaida napendelea kupata habari mtandaoni. Ni rahisi kufungua simu na kuangalia kinachoendelea. Papo hapo kwa google chrome ama kwa kurasa zingine. Kuna siku napitia gazeti pia hasa nikitaka kusoma kwa utulivu lakini kwa speed na upatikanaji mtandao ni vyema zaidi.

Kwa siku nyingi, huwa nasikiliza muziki wa bongo na afrobeat. Huwa nawasha nikiwa njiani au nikifanya kazi nyepesi. Beats zake hunifanya nikae active bila kufikiria sana. Kuna wakati nachanganya na reggae kidogo, alafu nasikiliza tu. Na hii wakati huwa ni kama maybe nataka mood yangu itulie.